Mimi binafsi sina mapendeleo ya kuvaa lakini kwa watu wengi itategemea tukio na faraja suruali wengi hupendelea kwa kazi safari au shughuli zinazohitaji uhuru wa kutembea. Siketi upendwa kwa hafla za heshima mtindo wa kutamaduni.

Mimi mara mingi sina usingizi. Lakini, kabla ya kulala ningesema, uwa najianda kusaidia maswali mapia na pumzika nikisubiru ujumbe kutoka kwa marafiki. Pia, naeza suwali au kutafakari kuangalia simu kidogo, kusoma au kushikiliza mziki kupanga mambo ya kesho inapofika.